Nafanya nini kueka afya nzuri? Naeza sema kwamba, mini mtu ambaye napenda afya yangu, na napenda kuchunga afya yangu ili kuhakikisha, sipatwi na magonjwa kama vile kukohoa, ama shida ya afya yoyote. Kwa hivo, mini mtu ambaye napenda kufanya mazoezi, katika ile hali ya kufanya mazoezi, na hakikisha kwamba, naeza kuchunga afya yangu, na nipunguze kilo nyingi. Pia, mini mtu ambaye nafadhalisha kula mapema, kabla nilale katika ile hali ya kukula mapema unahakikisha kwamba wewe kibinafsi unaweza kuchunga afya yako na unaweza kujilinda kibinafsi pia naeza sema kwamba mini mtu ambaye nahakikisha kwamba nakula chakula kidogo sili chakula kingi kwa sababu katika ile hali ya kula chakula kingi unaeza ongeza kilo nyingi na kama unachunga afya kwa hutaki kuongeza kilo nyingi ili usipatwe na ugonjwa kama vile wa moyo kama vile wa skari Lakini pia naeza himiza kila mtu ni vyema ufanye mazoezi ili uwezi kuchunga afya yako.

Mafanikio gani nimeyapata kazini naeza sema kwamba mafanikio ambayo nimeyapata ni kuweza kupandishwa cheo katika kazi yangu. Mi ni mtu ambaye ni mbunifu, mi ni mtu ambaye najua kutumia teknolojia kwa uzuri. Kwa hivo katika ile hali ya kufanya kazi vizuri nimeweza kupandishwa cheo na nimeweza kufaulu katika kazi yangu sababu nimefunza watu wengi. Mwaka uliopita nilipata kupewa zawadi ya kuwa mfanyikazi bora katika kampuni. Pia naeza sema mafanikio ambayo pia nimeyapata kazini kwa kweli. Nizasema nimiweza kufaulu kungezewa mshahara wangu ambayo ni jambo nzuri na nafahamu kwamba mtu yoyote anayefanya katika kampuni. Anapo ongezwa mshahara, huwa ni furaha yake sana. Kwa hivyo mimi kuongezewa mshahara, kupandishwa cheo, kuweza kufunza wengine na kutumia teknolojia na wakaeza kujua, pia ni mafanikio yangu kubwa pale kazini.

Aina gani za filamu ninazo penda, naezasema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda filamu, na napenda kuangalia ama kutazama filamu za jadi kama vile za runinga ambao unapata wanaonyesha vitu kama vile historia fulani ya jamii fulani ya masehemu fulani. Pili, mimi ni mtu ambaye napenda filamu za vita, kuona watu wanapo kitambo walikuwa wanapigana aje vita, wanaendeleza nini, na vitu kama hivyo. Na katika ile hali ya kutazama filamu kama hizo, unapata wewe kibinafsi, unaweza kusoma na kujua mengi.

Swali linauliza, nasomea wapi habari mtandaoni. Naeza sema kwamba mi ni mtu ambae kwanza napenda kutazama habari. Kwa sababu katika ile hali ya kutazama habari, unaweza kujifunza mambo mingi, unaweza kujifunza nini kinachoendelea katika duniani ama katika nchi yako. Yani ata unapokua katika kamati ya watu, unapozungumza na watu upati kwamba niwepeke yako ambao haujui kitu ambacho kinaendelea. Kwa hivo mi ni mtu ambae napenda kutazama habari. Na natazama habari katika runinga kama vile Citizen TV kama vile KTN Pia natazama habari kwa mitandao kama vile YouTube pali katika simi yangu. Na kama ni zile za kama za dunia nzima hua natazama natazama BBC ama CNN. Hivo ndivo ndiyo njia ambao nimetumia katika kutazama habari mtandaoni. Na ni vizuri mtu ajifahamishe na habari kwa sababu katika ile hali ya kujifahamisha, unaeza kujua nini kinachoendela ili usiachwe nyuma.

Swali linauliza, nafanya nini ili niweze kushirikiana na timu? Kushirikiana na timu, unafanya mambu kadhaa muhimu. Kwanza, mawasiliano wazi, ninasikiliza mawazo ya wengine kwa makini, na nachangia yangu kwa heshima bila kudharau mtu. Hii husaidia kila mtu ajisikie kuthaminiwa. Pili, kugawana majukumu kwa haki. Kila mtu akijua jukumu lake, kazi inakwenda kwa kasi na migongano inapungua. Pia niko tayari kusaidia pale mwenzangu anapokwama. Tatu, kuheshimu tofauti, kila mtu ana mtazamo na uwezo wake. Ninajifunza kutoka kwa wengine badala ya kulazimisha mawazo yangu pekee. Pia naezasema kutoa marejesho kwa kujenga. Nikiona kosa nalisema kwa njia ya kusaidia si ya kulaumu. Na pia napokea marejesho kwa moyo wazi. Mwisho naezasema pia kujenga mahusiano mazuri, ushirikiano si kazi tu ni pa kuaminiana kucheka kidogo na kusherehekea mafanikio kwa pamoja. Kwa ufupi, kushirikiana na timu ni kuchanganya heshima mawasiliano na nia ya kufanikisha lengo la pamoja.

Swali linauliza, niambie kuhusu filamu yako unayoipenda zaidi. Unaeza kushiriki na filamu gani na ni kwa nini unaipenda? Naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye napenda komedi na pia napenda drama. Kwa sababu unapata katika ile hali ya kutazama komedi, huwa inatumbuiza sana inakufanya yaani wewe kama mtazamaji ucheke. Pia nasema kwangu mimi pia ni mtu ambaye napenda drama sababu ina viigizo mingi ambayo unatazama unaona kwamba vitu ambavyo binadamu wanafanya na wanafanya kwa nini Mara ya kwanza nilipoona comedy na kumbuka nilikuwa katika shule ya upili na drama pia nilikuwa katika shule ya upili ni nani aliyeleta hamu ya filamu hii kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda kutazama vitu vingi katika ile hali ya kutazama vitu vingi nilieza kugundua kwamba napenda komedi na napenda drama. Naam ningependa kuiona tena na wakati ambapo naweza kujiburudisha napotulia kwa nyumba ama napokua na wazazi wangu ama ndugu zangu ama marafiki hua natazama filamu ya drama na komedi.

Swali linauliza ni rangi gani ninayoipenda zaidi na ninaiyonea wapi. Naweza sema kwamba rangi ambayo naipenda zaidi na naithamani kwa sana ni rangi nyeupe na rangi nyeusi. Inanikumbusha kwamba ni rangi ambayo unapovaa inanifanya niwe nakaa vizuri. Kitu ambacho nakimiliki cha rangi hii naeza sema kwamba ni viatu na nguo na katika rangi nyeupe nyumba yangu unapata ukuta umepakwa kwa rangi nyeupe. Huwa nahisi vizuri kwa sababu katika ile hali ya kumiliki rangi hiki Haswa huwa nahisi vizuri ni wapi naona rangi hii kwa mara nyingi zaidi naweza sema naiona katika nje ninapokuwa natembea, kuna magari ambayo ni meusi, kuna magari ambayo ni meupe, pia watu kuna watu ambao wanavaa nguo meusi, wengine nyeupe. Na kwa kweli ni rangi nzuri, yani katika ukivaa rangi nyeupe ama nyeusi inaendana na kitu chochote.

Swali linauliza, unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba, naezasema kwamba katika chumba chochote kwangu mimi, naezasema kwamba rangi nyeupe ni rangi ambayo inafanya ukuta ung'ae na inafanya ukuta yani ukae nzuri. Na katika chumba changu, rangi ambayo nimeipaka kwa ukuta ni rangi nyeupe. Pia unapata katika ile hali ya kuwa na rangi nyeupe Unaeza cheza na rangi zingine katika chumba chako Lakini mi ni mtu ambaye napenda rangi nyeupe Kwa hivo nilipo paka rangi nyeupe katika chumba changu Kitanda changu ni rangi nye upe kiti changu katika pale chumbani ni rangi nyeupe na pia mtandio ambao uko chini na pia kwa kitanda ni rangi nyeupe kwangu mimi naona kwamba rangi nyeupe ni rangi ambayo inakuvutia yani unahisi kwamba uko nyumbani.

Swali linauliza, unapokea aje maoni kutoka kwa wengine? Naeza sema kwamba napokea maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya na ulio wazi kwa sababu naamini maoni ni chumbo muhimu cha ukuwaji binafsi na kitaaluma. Kwanza kabisa, ninasikiliza kwa makini bila kukatiza nawapa wengine nafasi ya kueleza maoni yao kikamilifu hata kama ni magumu au yanakosoa kufanya hivo hunisadia kuelewa ujumbe wao vizuri badala ya kujitetea haraka. Pili, linatenganisha hisia na ujumbe najitahidi kutochukulia maoni kama shambulio binafsi badala yake najiuliza ni nini ninaweza kujifunza hapa. Hii hunisadia kubaki mtulivu na mwenye busara. Tatu, nauliza maswali ya fafanuzi pale ambapo sijaelewa vizuri kwa mfano naweza kuuliza mfano halisi au mapendekezo ya kuboresha. Hii inaonyesha kuwa ni natathmini maoni yao na niko tayari kujifunza. Pia naezasema nashukuru anayetoa maoni hata kama si rahisi kuyapokea, kutambua juhudi yao hujenga mazingira ya kuaminiana na kuhimiza mawasilano ya wazi zaidi katika timu. Pia naezasema kwamba, mi ni mtu ambaye nathamini maoni kwa uhalisia. Sio kila maoni nayakubali moja kwa moja, lakini nayapima kwa haki nikizingatia mazingira, malengo ya kazi na ukweli uliopo. Maoni nye mantiki nayatumia kama muongozo wa kuboresha utendaji wangu. Na la mwisho naezasema kwamba, nachukua uhatua. Maoni hayana maana bila mabadiliko. Na jiwekea malengo ya kuboresha pale panapohitajika na kufuatilia maendeleo yangu. Ikiwezekana, narudi kwa waliotoa maoni kuwajulisha hatua nilizochukua. Kwa ujumla, napokea maoni kama fursa ya kujifunza, kukua na kuwa bora zaidi, si kama ukosowaji na kunidhoofisha.

Swali lauliza nafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kwanza mimi ni mtu ambaye naweza sema kwamba, mimi ni mtu ambaye napenda jioni yangu kabisa. Kwa sababu katika ile hali ya jioni naweza kujiburudisha niweze kupumzika na niweze kutumbuika katika kufanya vitu vya aina nyingi. Kama vile kwa mfano, katika jioni mimi ni mtu ambaye napenda kutayarisha chakula changu, kisha nioge, alafu nikule nikitazama runinga. Kwa sababu hio ndio wakati wangu wa kupumzika. Kwa hivo kukula na kutazama runinga huwa inanitumbuisha pale jioni. Alafu ikifika wakati wangu wa kulala kama saa nne na nusu nazima simu kisha nelekea kitandani.